Mimi sijawahi kufanya yoga. Kwa sababu yoga hua nimezoea kufanya mazoezi ya kawaida kama vile kurukaruka, kukimbia, lakini yoga sijapata mtu wa kunifundisha na pia hua naona kama ni ngumu siwezi kuifanya mimi peke yangu. Inahitaji mwili pia uwe umelainika, mwili unaweza kujipinda ama kugeuka-geuka, mwili kukaa hizo position za yoga ambazo kwa wakati mwingine naona kama ni ngumu. Kwa hivyo mimi upande wangu sijawahi kufanya yoga lakini nina matarajio na matumaini kwamba hivi karibuni nitapata mtu ambaye atanifunza na niweze kufanya yoga.